Mimi huwa napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa katika mikahawa mikubwa ama katika sheree zinazo andaliwa mahali malumu. Alafu, mimi huwa napenda kushirikisha ama kualika marafiki zangu pamoja na familia ili tuweze kusherekea iyo siku muhimu katika maisha yangu.

Mimi nimezaliwa katika mji mdogo kule magharibi mwa Kenya. Huu ni mji ambao huwa najivunia kwa sababu ni mji ambao umetulia. Ni mji ambao uko na mandhari mzuri na pia ni mji ambao uko na watu wakarimu. Watu wanaokaribisha watu na wanaojumuika na watu kutoka sehemu mbalimbali.

Mimi huwa natumia muda wangu wabure kwa kusoma vitabu. Vitabu huwa ni guzo muhimu katika maisha yangu kwasababu huwa inanisaidia kujua mambo mengi. Anayendelea penye naishi katika nchi yangu na kote ulimwenguni. Na pia huwa inapanua fikra na mawazo ya akili yangu na vile na wila tatua mambo mingi katika jamii.

Mimi huwa napenda tabia ya heshima na ukarimu. Heshima ni jambo muhimu sana kwa sababu huwa inaleta utangamano. Na pia mtu anapokuwa mkarimu, huwa anatengeneza marafiki wengi katika jamii. Hili ni jambo muhimu sana kwa sababu watu huishi wakiwa na furaha bila kulaumiana ama kuwa na tashwishi yoyote.

Chakula kigeni ambacho nimewai kujaribu ni kumla pweza. Pweza ni mnyama ambaye anapatikana katika bahari. Na kumbuka niliposafiri kuelekea kule pwani, niliweza kuandaliwa nyama ya pweza na supu yake. Iki ni chakula kitamu sana, nilipokionja.